Mimi napenda kuvaa kofia sana, hasa wakati wa jua kali. Huamini kuwa kofia hii hunikinga vizuri kutokana na jua kali. Pili, kofia hunifanya nipendeze. Tatu, wakati mwingine, kama kuna mvua ya manyunyu, mimi uvalia kofia.

Napenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu yanahusu nchi mbalimbali. Matukio haya huwa yanazua mijadala na athari duniani kote. Vile vile matukio haya huwa yanahusu usalama wa nchi mbalimbali, uchumi na vilevile haki za kibinadamu.

Mimi napenda kuwasiliana na watu kwa simu kwa sababu naamini kuwa simu huraisisha mawasiliano huokoa mda na vile vile huimarisha uhusiano kati yangu jamii na vile vile familia. Kwa upande mwengine naeza sema kuwa, simu inasaidia sana katika shughuli za dharura kuraisisha uendeleshaji wa shughuli za hapa na pale.

Mimi hushughulikia kazi za zarura kwa haraka sana. La kwanza, mimi hutathmini jambo hilo haraka. Pili, mimi hupiga simu. Ili niweze kutafuta msaada wa moja kwa moja. Vile vile, kama ni ugonjwa, mimi utoa huduma ya kwanza.

Mimi na rafiki zangu hufanya vitu vingi ambavyo tunavipenda wakati wa mapumziko. Kwa mfano sisi hutembelea mikahawa ya kifahari ili kuweza kupata burudani. Sisi hufika huko, tunaogelea kula vyakula mbali mbali na vile vile kusikiliza mziki mbali mbali.

Somo la sayanzi ambalo nalipenda ni biolojia. Nalipenda somo hili kwa sababu limenifunza mambomengi sana maishani. Kwa mfano, limenisaidia kuweza kuelewa binadamu zaidi, wanyama na hata mazingira ambayo tunaishi ndani. Vile vile, somo hili limenifunza jinsi ya kula lishe bora.